Napenda kupiga chombo gani cha mziki. Mimi si mtaalam sana wa vyombo vya mziki haswa hivi vya kisasa kwa sababu. Nacho jiweza kupigia sana sana ni vyombo vya kitamadu ni ya suwa suwa ngoma. Ngoma za asili, naweza kupigia, kuna chombo kinaitua marimba, naweza kupigia, naweza kutumia pia filimi. Kama kutengeneza ala za mziki pia inawezeka na hivyo wakini nje hapo so mta ala msa na vyombo vya kisasa kwa hivyo ndo vyombo peke ambavyo naweza kuvipigia.

Hapana, mazingira nayoishi ndege ni wengi sana kwa sabu tuna miti na bado ni mazingira ya sili. Kwa iyo ndege ni wengi naweza nikaona kila siku kila saa. Kwa hila kusema kwamba nawafuga wenyewe. Hapana kwa sabu hamna aja, nitakuwa nawatesa, nita kuwa kamba nimeweka magereza kwa sabu kwa maisha yao ya ualisia naona kila siku. Kwa hiyo ni waache tu kwenye asili yao, ili niwaone kwenye asili yao kuliko kuwatoa, hafu wakanza kuteseka kwenye mazingira ambao siyo asili yao ni ya kuekwa bandani na mambo mengini Kwa hiyo sina ndege wa kufuga nyumbani ila nawangalia ambao ananizunguka kwenye mazingira yangu ya kila siku, na napenda sana ndege, ndegi wakila aina na kuna ndege wa asili za kwetu za kitanzania ambao tuna majina yetu wa kitanzania na kuna ndege kama eagles na wengine ambao wana majina ya kingereza wote kwa pamoja na wapena.

Napendelea sana ugali maranyingi aswa kwa sababu ugali na mboga yeyote vinaenda wali napenda lakini sio kitu cha kula kila siku, ni kila kila siku ntakichoka, tofauti na ugali, ugali naweza nkaula kila siku sababu naeza nkabadilisha mboga nyingi nyingi na zote zika endana na ugali wenyewe, kwa hiyo kati ya wali na ugali napenda ugali.

Hakuna muda wa bure, tuseme natumia muda wangu wa ziada vipi au muda wangu muda wangu huu wa uhuru vipi Mara nyingi nautumia, mimi ni mpenzi sana wa kupumzisha mwili kwa hiyo nitautumia kwa kulala Lakini pia naweza nikautumia kwa kuangalia movie ninazozipenda Lakini naweza nikatumia pia kwa kuingia mtandaoni mitandao ya kijamii na kuangalia vitu mbalimbali vinavyondelea naweza nikautumia pia kwa kupika na wa kula chakula kizuri lakini pia naweza nikautumia kwa kunywa mvinyo kwa sababu pia ni mpenzi mvinyo kwa hiyo muda wangu wa ziada muda wangu ambao nakuwa huru mara nyingi hizo ndio shughuli ambazo nazifanya mara nyingi sana na ni shughuli ambazo So mara nyingi Zikitokea huwa nafanya sana.

Simu yangu naitumia kwenye shughuli mbali mbali. Kwaaza natumia kuwasiliana, kuwasiliana namaanisha kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno. Lakini pia matumizi yake mengine ni kwa ajili ya kuchati, kubadilishana mawazo, uzoefu na jumbe mbali mbali na watu. hAswa kutumia apu ambayo inaitwa WhatsApp Lakini pia naitumia kwa ajili ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii hAswa haswa Instagram, X na TikTok kuangalia nini kinaendelea Lakini kama refreshment Lakini pia naitumia kama chanzo changu cha kipato kama biashara, simu yangu ni kama ofisi yangu Kwa mara nyingi sana naitumia kutengeneza pesa kama navyofanya hapa sasa hivi au kwenye shughuli zangu za kampuni yangu ya ushauri wa biashara mtandaoni, mara nyingi huwa nafanya kwa shughuli hizo.

Napendelea sana sehemu zenye ukimya sehemu ambazo hamna kelele aina yoyote kwa sababu sehemu zenye makelele huwa zinanitoa kwenye utulivu kwa hiyo sehemu zenye ukimya zinanifanya nifikirie mambo kwa usahihi lakini niweze kufanya pia mambo yangu akili ikiwa imetulia kabisa nikiwa na utulivu wa kutosha ambao unaweza ukanifanya nikafanya mambo mengi ila kwa ufanisi mkubwa.

Kabla ya kulala, jioni nafanya nini, huwa maranyingi sana ni muda kuandaa chakula cha jioni kwa hiyo huwa nashiriki maandalizi na familia yangu. Lakini pia kama kuna mwanangu ana kazi ya shule, pia namsaidia kuifanya ili kuikamilisha. Kitu kingine ni kuangalia tamthilia, kula, kupigia story na familia, kuingia mtandaoni na mwisho kupumzika. Hizo ndo shuguli ambazo nazifanya maranyingi.

Filamu yangu nayo ipenda sana kwa sasa home alone Napenda kwa sababu nimeangalia sana nikiwa mtoto Lakini pia nilikuwa na nafuraia kukuiangalia Kwa sababu tulikuwa tunangalia kama familia ile ni drama ni drama, lakini mara ya kwanza nilipoiona likuwa ni elfu moja mia tisa tisini na sita tuliponunua TV mpya. Nifanya nikapenda kuiangalia ni familia nzima, kwa sababu tulikwa tunaangalia kama familia haswa siku za Jumapili. Kwa hiyo nikiikumbuka huwa nakumbuka mazingira ambayo tulikuwa tunaishi. Na kama napenda kuiona tena ndio muda wowote nitafurahi kuiona.

Uzoefu wa kazi ilionifundisha zaidi kwa kweli ni kufanya kazi na wahindi. Unajua wahindi wako ni watu wa kulazimisha sana mambo wakufanya uwe ufanye kazi masaa mengi, utumie sana akili yako, utumie sana nguvu zako. Kwa hiyo wakati nafanya kazi nao, ili nisaidia sana kuongeza uzoefu haswa uzoefu wakufanya kazi kwenye presha kubwa, lakini uzoefu wakufanya shughuli nyingi na kuzikamilisha kwa wakati, lakini uzoefu wakufanya kazi pia pasipo malalamiko. Kwa hiyo, ya, imenisaidia sana.

Nasomewa pia abari mtandaoni na zisoma sehemu mbali mbali. Kwanza nasoma kwenye peji mbali mbali za magazeti ya kitanzania, Lakini pia nasoma kwenye vyombo vya abari vikubwa vikubwa kama Aljazeera, BBC, New Times na ndo sehemu mara nyingi, au CNN, ndio sehemu mara nyingi nafuata abari. Lakini pia nikitaka habari za uhalisia kabisa na ambazo hazina uongo mwingi huwa napenda sana kufuatilia X kwa sababu kule watu wanaweka kitu kama kilivyo amna vizuizi vingi vya kuwafanya waweke habari za uongo au za kinafiki ambazo zimesha ingiliwa na siyasa au mkandamizo wa sheria za nchi husika.

Namna ambavyo na nashugulika na uthaifu wangu kazini kwanza ni kwa kuwa tayari kujifunza. Kujifunza kwa mtu yote ambaye yuko kwenye mazingira ya kazi kwa sababu sio muumini wa kwamba najua kila kitu. Kwa hiyo, ulo uthaifu wangu najaribu sana kusikiliza watu wanauzungumzia aje, lakini wanaweza kunerekebisha aje, nikawa bora. Lakini pili huwa baada kuufahamu huwa najipa muda wakujifunza mtandaoni au kujifunza kwa watu ambao wamenizidi. Namna nyingine kubwa zaidi ni kuukubali kwa sababu usipo kubali udhaifu wako ni ngumu sana kuushugulikia. Kwa hiyo hizo ndio namna ambazo na nashugulika na udhaifu wangu kazini.

Napendelea suruali kwa sababu mimi. Mimi ni mwanaume kwa hiyo siwezi nkapendelea sketi, napendelea suruwali. Suruali hiyo ya namna yote tu ilimradi nikivai inanyonesha vizuri yao naonekana vizuri. Isiwe inabana sana hiyo kidogo inanipa uhuru na napata upepo wa kutoshe tu kwa hiyo napendelea suruwali.

Nafanyanini kupunguza matumizi ya plastiki ni kuchagua vitu vingine visivyohusiana na plastiki kama kwanchi yetu mifuko ya plastiki imepigwa marufuku kwa hiyo moja kwa moja inapunguza matumizi ya mifuko ya plastiki kwa humu Lakini vitu ambavyo sana vinatumia plastiki ni maji ya kunywa ambao mara nyingi inapunguza kwa kuchemsha majiyangu mwenyewe na kunywa Lakini kuna vitu kama soda, juisi na vitu vingine ambao namna pekee pia kupunguza ni kutafuta matunda kutengeneza juisi yako mwenyewe na kuitumia hiyo ndio namna rahisi ya kupunguza matumizi ya plastiki Lakiti na mna nyingine pia ni kujaribu kutumia vitu vya asili maranyinki Kwa sababu vitu vya asili maranyinki vina havihitaji hAvitaji vitu vya kubebea, havihitaji packaging Kwa hiyo unakuwa moja kwa moja umepunguza matumizi ya plastiki.

Lugha ambayo ningependa kujifunza, labda lugha zangu za asili, lugha yangu ya mama, kichagaa, lugha yangu ya baba, kihaya, hizo ndio ambazo ningependa kujifunza. Kwa sababu gani Kwa sababu nanavyokutana na watu ambao wanakua ni ndugu wa karibu halafu wanaziongea zile lugha halafu mimi sizijui, huwa kidogo inanifanya nikose furaha lakini ningekua nazijua, ningekua nashiriki maongezi na ningekua nazifurahia zaidi. Kwa hizobmbili kichaga, kihaya ambazo ni lugha zangu za asili za tamaduni za mama na baba yangu.

Nashiriki kwa namna mbalimbali kwanza kwa kuwa mwanajamii bora kwa kuheshimu wakubwa na wadogo wanao nizunguka lakini pia kuhakikisha nawapa salamu pale kila siku ninapoamka lakini namna nyingine ni kwa kushiriki matukio mbalimbali ya kijamii mikutano ya hadhara ya kijamii shughuli za kidini shughuli za sherehe na msiba mbalimbali hivyo ndo namna mara nyingi nashiriki katika jamii yang lakini pia kama kuna shughuli yoyote ya muhimu ambayo natakiwa kushiriki mara nyingi huwa napenda kujitoa kushiriki nao.

Sina tabia moja kwa moja nayopendelea kwa wengine, lakini nachoweza kusema napenda mtu mwenye moyo mzuri, mtu ambaye auishi naye kwa mashaka kwa sababu utu wake ni thahiri yaani kwenye maisha yako, kwenye maisha ya watu wanaomzunguka. Kwa sawabu mtu kama huyo ni ngumu sana kumdhuru mwengine, ni ngumu sana kumumiza mwingine, ni ngumu sana kujidhuru ye mwenyewe au kuwazuru watu wanaomzunguka Kwaiyo huwa najihisi salama sana kuwa karibu na mtu mwenye moyo safi Asiwe na mawa, asiwe mnafiki, asiwe yaani moyo wake uwe safi, yaani awe ni mtu ambayo unajisikia huru kuwa karibu naye.

Apana, mimi so mfatiliaji sana wa rugby Kwa Tanzania sio mchezo ambao unajulikana sana Kwa hiyo so mfatiliaji sana Kwa hiyo sijui timu ambayo naeza nikaipenda kwa sababu sijaikufatilia Lakini pia ata sababu za kupenda sina kwa sababu sijawahi kufuatilia au kuangalia mchezo wote unaohusiana na rugby zaidi ya kuangalia kwenye movie watu wakicheza na historia mbali mbali za wachezaji wa rugby. Mchezaji gani nampenda pia sijui. Sina mchezaji mmoja kichwani ambaye naeza kusema huyu nampenda. Unahisi nini wakati timu yako inapocheza kwa kweli si hisi chochote kwa sababu so mpenzi wala siyo mfuatiliaji wa mchezo wa rugby. Kwa sababu mazingira yetu kwa kweli na mchezo wa rugby ni tofauti kabisa Labda mchezo wa miguu na mchezo mingine kama netball, basketball, live.

Ukiniwekea OS ya Android, nitachagua Android kwa sababu ni mfumo ambao kwangu ni rafiki kima tumizi. Yani naweza katumia kwa uhuru zaidi kuliko OS. OS kwangu ina nchanganya. Inakuwa na mambo mengi sana ambayo. Sijayazoeya kama nilivyo zoeya Android. Kwa hiyo kwangu OS au Android naondoka na Android.

Nahimizaje ushirikiano kwa timu kwanza ni kwa kuonyeshe mfano. Kabla hujamuhimiza mtu yeyote lazima wewe mwenyewe uonyeshe mfano kwamba wewe ni mtu timu na uko pamoja na timu na hufanyi kazi mwenyewe lakini unapenda timu zima watu wanaokuzunguka mpate matokeo kama ni matokeo chanya ya husu wote na sio wewe mwenyewe. Kwa mara nyingi huwa sipendi kubeba sifa mimi mwenyewe haswa zile ambazo zinahusisha kazi ambazo siwezifanya mwenyewe mara nyingi sana napenda kuwausisha pia pungezi na zopewa na watu ingini Kwa mba ni kiambio ongera sana bada Hii kazi imetoka vizuri lazima nitasema kwa mba bada sigejifanya mwenyewe Tunaifanya watu wa nne ya watano kwa kweli na kila mmoja ametoa nguvu na kili yaki hili kufadikisha Kwa hiyo hikoto kitu chakwaza Kutambua mchangwa wengine kwenye shuguli yote ya timu Lakini ya pili ni upendo Kutokua na ubaguzi kwenye namna ambao ambayo na usiana na watu wengine nawapenda wote kwa kiathi kile kile pasipo kubweka mmoja kuwa juu kuliko mwingine hii inafanya watu wawe wa rahisi zaidi kufanya shuguli na mimi.

Mimi ni mpezi zaidi kuandika kuliko kuongea. So yani ku kuongea ongea mara nyingi hata ata kwenye simu yangu huwa ni mwepezi sana kuchati kwa kwa kutumia ujumbe mfupi wa maneno kuliko kumpigia mtu na na kuongea nae. Japo kuongea naraisisha. Hua naongea pale ambapo kuna kuna shuguli ambayo inaitaji majibu ya haraka na yakina. Kuliko kumtumia mtu ujumbe mfupi wa maneno Tukatumia mdamrefu uana penda kupigia ili tu Tueke mambo sawa, tuelewane na tumalize suala usika.

Kati ya paka na mbwa mimi ni mpenzi sana wa mbwa kwa sababu nimemawafuga tokea utotoni lakini pia imetokea tu mimi na wao kupendana. So sina tatizo na na paka pia ni mnyama ambao nikimkuta amefugwa mahali naeza kuishi naye na tukaishi vizuri lakini tofauti na mbwa wa paka wajanja wanjanja na wasumbufu sana.ila mbwa ukiishi naye vizuri ni mtulivu ni mtulivu sana na ni rafiki mzuri namwelewa sana.

Kuhusu chumba changu cha kulala sio kikubwa sana, wala sio kidogo sana, kipusa iziakati na kuta zake ni za rangi ya pinki, lakini chini ina mkanda mweusi Kitanda changu, kinavyoonekana ni kitanda cha kawaida cha mbao mwonekano wake pia ni wa kawaida, tu kama vitanda vingine Naeza kuona nini kutoka dirishani inategemea na ni dirisha lipi Kuna dirisha ambalo naona miti Kuna dirisha ambalo naona ukuta na uani baraza Kuna dirisha ambalo naona ukuta Kwa hiyo inategemea ni kitu gani unachopenda zaidi chumbani Kitu unachopenda zaidi ni chaji iwe karibu na mtandao uwe karibu hivyo ndo vitu ambavyo naeza nikavipendelea.

Maanthali nzuri nimewahi kuiyona ni ya milima, milima mirefu ya Lushoto, milima mirefu ya Meru, milima kiumanjaro na milima mingine mingi ambayo inakuwa na asili ya miti, miti mirefu na ukungu huna napendelea sana. Manthadari nyingine ni za bahari ya hindi kwa upande wa Zanziba Tanzania lakini ziwa nyasa kwa upande wa Matema Beach Mbea ndo semu ambazo asili yake imenivutia zaidi. Na sehu ambazo zakitamaduni, tamaduni haswa umasaini, mazingira yake, ufugaji ngombe, nyumba, vyakula, aina ya maisha ni vitu ambazo pia vimenivutia.

Nazani umekosea hapo umeandika nasasisha vifaa vyangu marangapi lakini nafikiri ulikua unamanisha nasafisha vifaa viyangu marangapi. Natagemea sasa ni vifaa vipi. Kama unamaanisha vifaa kwa maana viombo ni marambili au tatu kwa siku. Lakini kama unamaanisha vifaa sijui vifaa gani lakini nafikiri jibu langu liishie hapo.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula chepesi chochote iwe chipsi, wali, kisiwe chakula kizito ambacho kitanifanya usiku wangu uwe mgumu nilale nilale nimeshiba sana kwa hivyo napendelea vyakula viepesi viepesi.

Njia ninazotumia kupumzika. Njia ninazotumia kupumzika ni kulala mara nyingi. Kulala. Naweza kueleza ni nini kinachonifanya nitulie mara nyingi ni mziki au mtandao wa kijamii. Kama niko kwenye mtandao wa kijamii au nasikiliza mziki mara nyingi napata utulivu. Labda ni mazoezi ya yoga, meditation. Meditation ni mara nyingi sana naifanya nikiwa nimeamka asubuhi sana. Sio kabla ya kupumzika. Je, unakumbuka wakati uliojifunza njia hi8 kupumzika? Bas kujifunza ni kitu ambacho kilikuja moja kwa moja. Ungependa kushiriki ni muda gani unachukua? Nachukua, inategemea, naweza nikachukua lisaa limoja mpaka matatu mpaka nipumzike. Unahisi jinsi gani baada kupomzika? Huwa najisikia vizuri saana.

Kinywaji nachokipenda zaidi bia, napenda sana bia. Kati ya chai, kahawa na juisi, ni mpenzi sana wa juisi. Sio mpenzi wa kahawa wala chai mara nyingi. Lakini kama kuna baridi naweza nikaenda na kahawa kuliko chai. Wakati naopenda sana kutumia ni napoamka asubuhi au jioni napokaribia kulala. Ni nani ali aliyenieleza kuhusu kinywaji iko, hapana mtu yoyote aliyonieleza, ni mimi mwenyewe tu nimetokea kukijua na kukipenda. Nahisi vipi baada ya kunywa? Najiona kuna, najiona, najisikia vizuri, najisikia kidogo kama kuna mzigo kichwani imeitua.

Chakula nachopenda zaidi, napenda ugali dagaa, napenda chapati maharage, napenda wali samaki, napenda tambi za nyama ya kusaga, napenda ndizi za kuchemsha na nyama. Hivo ndo vyakula ambavyo naweza kusema navipenda. Na vingine vingine vingi.

Napenda kununua nini zaidi? Napenda kununuwa vitu mbali mbali. Napenda kununuwa chakula, napenda kununuwa vinywaji, mivinyo au soda, maji na vitu kama hivyo. Napenda kununuwa bando, la simu na vitu vingine vingi. Yaani vitu navopenda kununuwa ni vingi.

Mchezaji wa michezo nayempenda niseme ni Christiano Ronaldo kwa sababu mchezaji ambaye amejitoa sana kwenye tasnia yake na anafanya vizuri sana lakini ukiacha umri wake kusogea umri wake kuwa mkubwa kwenda mbele lakini bado ana ana nguvu ile ile ni sharti ile ile katika uchezaji wake lakini pia ni ni mtu mwenye mwenye maadili mazuri sana ya kazi yaani kazi yake anaifanya kwa moyo, nguvu, akili, jitiada na maarifa yote.

Natumia njia gani ya usafiri kila siku. Mimi mara nyingi sana huwa napenda kutumia bajaji. Sio mtu sana wa daladala au mabasi ya uma kwa sababu huwa yanakuwa na msongamano lakini pio hufika sehemu unayotaka inachukua muda kitu ambacho sikipendi. Kwa hiyo kabla ya kuja bajaji nilikuwa napenda sana kutumia bodaboda Lakini sasa hivi bajaji naipenda zaidi Kwa sababu unaingia ndani Unaweza kujikinga na mvua pale inaponyesha Lakini ni salama zaidi kuliko bodaboda.

Mafanikio ya timu mara nyingi sana nasherehekea kwa kuwa na ile timu ambayo tumefanikisha kitu. Kwanza tutaenda sehemu, tutakula pamoja na kufurahia pamoja alafu tutaongea kuhusiana na lile jukumu tulilokuwa nalo na namna ambayo tumepambana kulifanikisha, kwa hivyo hiyo ni moja ya njia ambayo natumia kusherehekea mafanikio ya timu.

Napenda sana kuvaa vipuli mara moja moja hasa ninapokuwa katika nyakati za kufuraia sana labda sherehe au wakati mungine wote ambao vipuli nisehemu sahihi kuvaa lakini sio mtu wa kuvaa kila siku Kwa sababu mara nyingi watu wana tafsiri sio sawa kusiana na vipuli.

Ni watu wengi sana wame nifundisha mambo muhimu, haswa kiaza kwa wazazi wangu wenyewe, ni watu ambao wa muda mrefu wamenifundisha mambo muhimu ya kuyazingatia wengine ni majirani zangu na jamii ambayo nimekulia pia ni ambayo wame nifundisha mambo muhimu sana Ukiachana na hao pia shuleni na enyewe nisehemu ambayo nimejifunza mambo muhimu kusina na kila kitu kinachoni zunguka Lakini mchuo pia na baadae katika mazingira yangu tofauti ambao ni metafuta rizki Pia kila sehemu nilikuwa naende minifundisha pia mambo muhimu ukiachana na hapo pia makazini nisehemu ambao imenifundisha mambo muhimu na sasa hivi familia pia nikini sehemu pia ambao najifunza mambo muhimu sana.

Kwanza huwa napenda kuandika malengo ya mwezi husika. Uwa napenda kuyaandika chini na kuyatengenezea mipango au shughuli tofauti tofauti ambazo zitaeza kuyafikia. Kwa hiyo hiyo ndo njia ya kwanza nayotumia. Lakini ya pili ni kujaribu, kushirikisha watu wanaonizunguka ya umalengo na kuona kama kuna kitu ambacho ni mekisahau ili waweze kukiongeza na mimi niweze kukishughulikia.

Nyama na upendo sana, hiko zaidi ya moja, kwanza napenda sana samaki, aswa samaki sato, ni ya ina nyama mbona ipenda sana, ukiachana na hilo, napenda sana nyama ya ng'ombe, pia ni nyama mbona ipenda sana ngombe, mbuzi, kondo, wanyama wanamuna hiyo. Lakini pia napenda sana kuhuku bata na unguruwe au kitimoto au kwa kiingereza wanasema pop aina ya nyama ambazo nazipenda sana na nazitumia huwa mara nyingi Yani kwenye mizunguko yangu ya wiki au siku mbili tatu siwezi kuwacha kutumia moja Yani kitu kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda sana.

Kitu ambacho kinanifanya nicheke ni kwa kweli ni vitu vingi kwa sababu pia mimi mtu ambaye napenda sana kucheka Kwa hiyo kitu chochote ambacho mtu atakisema na kikanivutia huwa napenda kucheka Lakini pia napokutana na mtu mpya mara nyingi huwa napenda kucheka sana Lakini pia napoangalia mpira unapokuwa kwenye shughuli za furaha na marafiki jamaa wanapenda pia kucheka kwa hiyo ni muda mwingi sana maisha yangu huwa nacheka kwa vitu tofauti tofauti na namna tofauti.

Kinywaji baridi nachopenda, napenda sana bia, maswa, seregeti laiti, kastrolaiti, lemon, napenda sana. Lakini ukiachana na hilo, na ni mpenzi pia wa whisky katika vinywaji vigumu napendelea sana whisky. Kwa hiyo ndo vinywaji ambavyo mara nyingi napendelea na navitumia mara kwa mara.

Sijajua unamaaanisha nini kwamba kipa kipawa gani sina au kipawa gani ninacho Kipawa ambacho sina kabisa ni kipawa cha kuu kuvumilia ujinga wa aina yoyote iko kipawa kwa kweli sina, lakini sina kipawa cha kushawishi mtu kwa uongo au kwa kuji komba komba au kwa unafiki hapana iko kipawa sina kabisa lakini sina kipawa cha naweza kusema hivo kwanza lakini vipawa ambavo ninavo nina vipawa vingi sana mimi naweza kucheza mpira naweza kuimba kupigia vyombo vya mziki naweza kuungoza kiongozi mzuri naweza kusoma na kuelewa, kufundisha, naweza kushawishi Kitu ambacho nakiamini Kwa hivyo ndio vipawa ambavyo ninavyo.

Mimi ni mpenzi na kitanda kwa hiyo kwenye nyumba napendelea kitanda sana. Kwa hiyo kitanda kiwe kizuri. Kiwe kizuri, kiwe laini. Kitanda ambacho nikilala. Asubuhi nikiamuka nisijisikie naumwa. Kwa sababu maranyingi sana kazi zangu za usiku Kwa sababu ni kazi za mtandaoni Kwa muda wangu wa kulala mara nyingi sana ni kuanzia saa tisa, kumi na asubuhi mara nyingi mpaka saa tano, saa nne. Kwa hiyo kitanda napenda sana kiwe laini lakini kiwe kinanibembeleza pia kiwe kinanitamanisha kupumzika.

Zamani nilikuwa na mtindo wa kuweka picha mitandao ni kwa sabu nilikuwa kijana Nikiamini kwa mba mitandao pia ni sehem salama mimi kukunesha maisha yangu Lakini baada kujua dhana mitandao na kwa nini ipo na kwamba inatumika kama intelijensia za ya nchi mbali mbali kutambua na watu na shughuli zao, udhaifu wao na vitu vingine Niliamua kutoa picha zako Kuyo sasa hivi mara nyingi sana naeka matangazo wa biashara au mimi mwenyewe nikitoa mafunzo wa biashara mbali mbali kupitia mitandao.

Maranyingi sana kiswahili chako kama unakosea na shambuliaji tatizo kazini yaani hapo ulitakiuwa kuuliza na shugulikaje na tatizo lanalotokea kazini. Maranyingi sana uwa na nimtulifu tatizo lolote linaponikuta uwa napenda kutulia kwanza. Kwa sababu naogopa sana kuonesha kitendo chochote ambacho baadae nitashindwa kukiombea msamaha Kwa huwa natulia na fikiri baada kupata jibu sahihi ndo huwa na mfuata mhusika au na shugulika na tatizo ambalo limejitokea moja kwa moja kwa namna ambayo nimeona ni sahihi. Lkini kama nikiona niligumu sana, huwa nashirikisha watu wenye uzoefu mkubwa kuliko mimi ambao wanaweza wakanipa mawazo na namna nzuri zaidi ya kulitatua. Kishindikana kabisa huwa natumia mitandao na sehemu nyingine kama namna ya kupata majawabu jua kitu kama hiko hiko kilicho nipata mimi.

Ni sebe ni kote kote nipo, napo husiana na kitu wa mtu ambaya napenda sana kuwai au kuwa katika muda sahii, huwa na mimi na najaribu sana kuwa katika muda sahii, lakini kwa mazingira yetu waki Tanzania, watu wengi sana konda na muda ni tatizo. Kwa hiyo na mi mwenyewe napougundua huyu mtu kusuala la muda la msumbua Uwa najaribu kama nimeweka appointment Inajaribu sana kuiwaisha lisali moja kabla Ili ni mpe muda wa kuchelewa na mimi nijicheleweshe kidogo ili nisisubiri sana Kusabuso mpenzi wa kusubiri sana.

Hapana, hapana. Sio mpenzi wa kuvaa kofia kabisa. Kwa sababu tu sijazoea, sinasababu ya msingi ambayo naweza kusema hii ndo, inanifanya nisivae kofia. Lakini sio mpenzi kabisa wa kuvaa kofia. Na ni mtu tu ambayo napenda nywele zionekani, niziweke vizuri, basi.

Sana, sana. Kwa sababu moja kati pia ya taaluma yangu ni kuanda matukio ya kisana. Kwa hiyo ni meenda sana na napendelea sana kwa sababu ni katika burudani ambazo zinafanya kichwa kidogo kipunguze vitu. Lakini pia unakutana na watu mbali mbali amba mnaweza mkaongea vitu mbali mbali ambavyo vita wa jenga Lakini burudani pia nisema maisha Burudari nyingi unazipata kwenye maonesho wa sanaa maonesho ambayo nayapenda sana ni ya wasanii wa mziki, maigizo, theater Napenda pia ngomaza asili Napenda maonesho ya vyakula ya biyashara hivyo vitu mbali mbali hata ya kilimo pia sanyingine yananivutia.

Ndiyo, ni mtu sana wakupokea maoni kwa sababu somo uminio kwa mba anajua kila kitu apana. Ni mtu ambaye na amini mtu yoyote alie karibu, walie mbali yangu, wanaweza kuongeza kitu chochote amba chumisi kijui. Kwa hiyo, ni mpenzi sana wakupokea maoni ya wengine, kuyasikiliza, kuyachambua, kuyadadavua na kuona lipi ni ondo kenalo na lipi ni liache kama lilivu. Kwa hiyo, ndiyo.

Mimi kazi zangu nyingi ni za mtandao. Kwa hiyo ata ripoti zangu nyingi huwa naziandaa moja kwa moja mtandaoni kulingana na programu ambayo naifanyia kazi. Lakini kazi ambazo ni za fieldi mara nyingi sana huwa naandika repoti zake kwa kutumia Microsoft Word au kwa msaada wa karibu wa chatGTP. Au Gemini, kwa hiyo ndo hivo, lakini pia nawasaidia watu wenginie kuandika ripoti mbali mbali za shughuli zao. Wao watanipa maelezo yao kwa maneno, kwa simu, mimi nawasaidia kuyaweka chini na kuandalia ripoti na kuwatumia ni njia yangu pia kujipatia kipato cha ziara.

Napenda sana kusoma, napenda sana kusoma vitabu mbali mbali, vilivoandika aswa kuhusiana na historia, historia ya binadamu, watu, tamaduni mbali mbali, dunia lipotoka mbaka ilipo hivi sasa. Lakini pia napenda kusoma mawazo ya watu waleofanikiwa sana kwenye maisha ya vitabu vyao mbalimbali napenda sana kuvisoma Napenda sana kusoma vitabu vinavo husu usimamizi wakazi ya ushuguli Napenda sana kusoma vitabu vya ujesiri ya mali na vitabu vingine vinavoshabiana naivu Lakini pia so mvivu wakuandika napenda sana kuandika sabu ushugulizangu nyingi haswa za mtandaoni ni kuandika kuandika ripoti, kufanya uchambuzi, tathmini, juu ya ripoti mbali mbali na kutuoa mrejesho wangu, lakini pia kuandika madodoso mbali mbali ya kibiashara, kuwasaidia watu, ilikuenda kusajili taasisi zao, kampuni zao, lakini pia kama hivo, yani napenda vyote kuandika, napenda kusoma.

Ndiyo, mi ni mpenzi sana wa kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna utulivu, na kazi zangu nyingi zinahitaji utulivu. Lakini pia kazi zangu nyingi ni za ndani. Kwa hiyo mara nyingi sana napenda kufanya kazi nyumbani. Na ni desturi yangu, ni kawaida yangu sana. Na nimezoea kwa.

Kabla sijaanza kazi yoyote, kwanza huwa napenda kuvuta pumzi, kutuliza akili yangu ilikuweza kuifanya kwa ufanisi. Lakini pia mara nyingi huwa napenda kumshirikisha mungu ili kusiwe na kitu kingine cha nje ya kazi ambacho kinaweza kufelisha hiyo kazi yangu. Lakini ukiachana na hilo, huwa napenda kufanya maandalizi kwa sababu kazi yangu yote huwa nakuwa nayo kichwani. Kwa hiyo vile vitu vya muhimu au tafakuri za muhimu kama tafiti vitu vyote vinavyohitajika huwa napenda kuwa navyo karibu Nisivitafute mbali baada kuanza kazi Kwa hiyo mandalizi pia ni sehemu ya muhimu sana.

Hapana, sijawai kuvaa miwani katika maisha yangu na Sidhani kama nitakuja kuvaa, sio mpenzi sana macho yangu huwa yanasumbua kwa sababu maranyingi sana kazi zangu ni za compyuta, simu. Lakini maranyingi sana huwa natumia vyakula. Kutibu macho yangu kuliko kuvaa miwani, sio mpenzi kabisa wa miwani Hata muonekano wake kwangu ni kitu ambacho sikitamani kabisa.

Kazi yoyote inayoniingizia kipato huwa na ithamini huwa sio mtu wa kuchagua sana aina ya kazi cha msingi sana inaingizie kipato kama kipato kinaingia mara nyingi huwa nafanya Lakini kitu chochote pia wana kifanya kuwaminifu kama kinaingiza kipato na wana kifanya kwa wathamani kubwa.

Namna ninazotumia kuifadhi pesa kwanza namtumia mke wangu, kwa kweli pesa yoyote ninayoipata au ninayoingiza huwa namkabidhi yeye moja kwa moja mimi nitabakia nayo kidogo kwa ajili ya kulinda mfuko wangu, lakini mara nyingi sana namkabidhi mke wangu sababu ni mtu mzuri zaidi kwenye kuhifadhi pesa kuliko mimi.

Hali ya hewa nayoipenda mara nyingi ni hali ya hewa ya baridi ya sababu nimeishi sana sehemu zenye baridi kwa hiyo ni sehemu ambayo na kuwa kidogo na furaia kuliko joto, joto huwa li nasumbua sana, li nasabishia vipele, akidi pia li na nikosesha raha, raha kufanya kazi na raha ya kupambana.

Mimi likizo zangu kwa kweni ni za kujiamulia kwa sababu sijiaajiriwa semu yoyote rasmi uwa ni kazi zangu ni za mtandao na tenda ambazo zinakuja kwa jili ya mimi kupambana nazo. Kwa hiyo alikizo ni muda wote na napenda kuitumia api au kushiriki mali gani Napenda sana kuwa na familia yangu nikae ni nifurai nao Tuangalie mpira, movie, tuonge na kufanya vitu vingine Kwa hini mlimani au mjini apana nyumbani Mara nyingi ni nyumbani kama hivyo nivosema ni kushiriki na familia katika katika maisha ya kila siku. Ninano upenda kusafiri. Na kama kitokea likizo upenda kusafiri upenda familiao. Unaitaji kupumzika kutembea mara nyingi napendelea kutembea na kupumzika. Kuna muda wa kutembea na kuna muda wa kupumzika.

Hapana, sio mpenzi wa upepo wa AC kwa sababu mara nyingi unanisumbua, unaniumiza kifua. Kwa hiyo, sio mpenzi kabisa upepo wa AC. Huwa napenda upepo wa kawaida tu wa miti au kidogo feni kwa sababu feni hainiumizi sana, lakini vyote hivyo vinaniumiza.

Aina viatu navovipenda sana ni viatu ambavyo vinafunika miguu yangu kabisa na viwe viatu vya juu, visiwe viatu vya chini, viwe buti ama ziwe raba ambazo zenye labels zina zotambulika. Ndo vitu ambavyo navipenda. Lakini pia napenda Travolta, napendelea sana Travolta mara nyingi kwa sababu unaweza ukavalia jinsi, au unawezo ukavalia suruali ya kawaida kulingana, tu na mahitaji yako ya siku husika.

Kama wapo wamejiriwa katika shughuli ninayoifanya uwa na wakaribisha. Na wakaribisha kwa basiasha kabisa kukuonesha kwamba wasiwe na hofu magikira ya kazi wanaweza kunitumia au kumtumia mtu yoyote alie karibu nao kukuzoea na kuweza kufanya kazi vizuri zaidi. Kuhu wanakaribisha kwa bashasha kabisa na kuwapo shirikiano wote ambao wanawitaji ilikuweza kufanikisha kwa kitu wanachokifani.

Kipindi cha television ambacho nakipenda, kwanza napenda sana mpira. Mpira ukionesha mubashara na furaia sana kuangalia kwenye tv. Lakini ukiachana na hiyo napenda sana tamthilia. Tamthilia mbalimbali ambazo zinaoneshwa kwenye tv napenda kufuatilia. Ukiachana na iyo napendelea kufuatilia vipindi vya habari. Habari na taarifa mbalimbali zilizotokea siku usika. Ukiachana na hiyo napenda sana uchambuzi wa habari na matukio mbalimbali yallio tokea asubui Asubui kabisa saa kumi na mbili au kumi na moja mpaka saa moja au saa mbili Ukiachana na hiyo napendelea vipindi vya mziki lakini maramoja moja sana so maranyingi wa sababu miziki wa sasa hivi tofauti na zamani haina maadili kwa hiyo siwezi nika nikaa nasikiliza naangalia mbele ya mwanangu.

Aina mziki naopenda kuwaza napenda bongo flavor kwa sababu wasili yake ni Tanzania na neno bongo ikimanisha Tanzania. Napenda sana mziki ni radha ki Tanzania kwa sababu inamatumizi ya kiswahili lakini aina ya midundo yake inanifutia. Lakini pia napenda hip hop sana ya sehemu yote iwe marekani, iwe china, iwe kwa lhuga yote napenda kusikiliza pia watu wakigiani, wakirap Lakini ivo napenda kusikia mziki wa hip hop Lakini napenda pia reggae Napenda pia R&B na ukitua hiyo napenda mziki hote ambao ni mzuri ambao naweza nikausikiliza, una ujumbe mzuri na naweza kufurahi Napenda pia R&B na ukitua hiyo napenda mziki hote ambao ni mzuri ambao naweza nikausikiliza, una ujumbe mzuri na naweza kufurahi Mbaji yambao na mpenda sana Ukimtua Tupa, Bob Marley kwa duniani Cheeks Kwa Ice Cube, kwa ulae uko Snoopy Dogg Ukitowa ulaya uko Kwa Tanzania Kwa Tanzania Mr. True Sugu Napenda sana miziki ya Mwanafei FeedQ Chindo man watu wakigiani, wakirap Lakini ivo napenda kusikia mziki wa hip hop Lakini napenda pia reggae blue bila kumsahau ni wakati gani na usikiliza muziki ni muda ambao niko mwenyewe eitha subuhi sana au jioni. Unahisi jinsi gani muziki usikiliza wengu wako na opere ni kisikiliza nyimbo na penda mara nyingi najisikia utulivu wa nafsi na akili.

Uwezo ambao natamani ningekuanao, ni uwezo wa kuingia sehemu yoyote, kuongeana mtu yeyote na kumshawishi, kupata kile kitu ambacho nakihitaji Nilikuwa nao, lakini sijui imekuwaje, nimepoteza huo uwezo, lakini ni uwezo ambao natamani sana kuwa nao.

Nimesha enda mara nyingi sana, napendelea kuenda mara kwa mara. Saivi tumambo amekua mengi, lakini nipenzi sana matamasha. Matamasha mziki, aswa ya usiku, napenda sana kuenda mazingira yake, burudani, vinyuaji, watu. Napenda sana kuwa kwenye mazingira kama Lakini pia napenda kwenye matamasha ya bendi mubashara Bendi ambazo zinafanywa pale moja kwa moja Naangalia watu, wanapigia fiyombo, wanaimba Napenda sana Napenda pia matamasha ya ya ya tamaduni mbali mbali ya maigizo, vichekesho, huo vitu ivo matamasha na mnaio. Lakini pia napenda matamasha ya ya akili tunduizi, ya matamasha ya kama open mic au vitu vingine kama ivo.

Kati ya baridi na joto, napendelea sana sana kati ya baridi na joto, napendelea sana sana joto kwangu ni gumu sana sababu inanyima amani ya nila nifanya Da, nakuwa nanakaa kwa tabu kweli jashu kila saa mahitaji ya kuoga, mahitaji ya kunywa maji baridi Yaani purukushani zinakua nyingi pia mapele na vitu vingine sipendi sana joto.

So mtaanza kwenda maktaba, yaani kama mimi kitabu nimekipenda mara nyingi, napambana, kukinunua, niwe nacho ndani. So mpenzi sana wa kwenda maktaba kwa sababu huo utamaduni sikuwa nao huko nyuma. Na sidhani kama sasa hivi naweza nikautengeneza kwa urahisi.

Sijajua, unaposema hadithi za ajabu, unamaanisha nini? Mimi napenda hadithi, iwe ya ajabu au iwe ya kawaida, au iwe ya kufurahisha, isiwe ya kufurahisha, akili nikimpata msimuliaji mzuri, huwa napenda kusikiliza tu hadithi husika, mpaka mwisho. Maana hata kwenye movie kinachonivutia sana siyo yale matukio hapana ni hadithi hadithi nyuma ya hayo matukio ndiyo kitu ambacho nakipenda zaidi.

Nizoya gani nzuri ulilolijenga Sijia kuelewa kiswali chako kama umakosea ni mazoea gani mazuri niliwa jenga Nimazoea ya kufatilia vitu yaani Mimi kabla kitu sijaki sijia kipokea Uwanapenda kukifatilia na kukijua kiundani Kwa sababu naogopa sana kuweka kwenye akili yangu Kitu ambacho sio saiko mtu anazaka niambia vitu vingi Nika musikiliza, nika mkubalia lakini nita chukua muda sana kufuatilia ili kujiridhisha kwamba hii kinaeza nika kichukua, hii kinaeza nka kipotezea.

Sikukuu mara nyingi sana nasherehekea na familia yangu. Nitaamka asubuhi Nitakunywa kifungua kinywa. Baada ya hapo, sasa tutaanza shughuli za maandalizi ya mapishi na kufurahi pamoja. Lakini muda huo wote nitakuwa nimeshika mvinyo. Baada ya hapo tutakula. Tukishamaliza kula, wakwenda kwenye matembezi ya siku hiyo, wataenda, lakini mimi nitabaki nyumbani na hao watu wengine, tukiwa tunapigia story na kufurahia pamoja.

Kwa swala la sadaka siku nyingi sana sijaenda kanisani Lakini mfumo ambao nautumia kutoa sadaka ni kuchangia vitu au watu mbalimbali ambao wanakuwa na changamoto ambao wana zunguka huo ndo mfumo ambao naotumia mara nyingi kutoa sadaka Sio kwa kuenda kanisani au kufanya chochote hapan Lakini pia huwa nikipita, nikakutana na omba omba pale barabarani maranyingi sana huwanapenda kuweka kitu kidogo kwenye vikombe vyao ili na wenyewe waka pambana na maisha vizuri.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni graphics, kujua grafutia, graphics, ya menisaidia sana kufanya vitu mbali mbali na kuwa wakipekee kazini. Lakini mengine ni matumizi ya akil mnemba AI yenye yamenisaidia sana, yamenisaidia kuwa watofauti. Lakini nyingine ni matumizi ya programu mbali mbali katika kuraisisha kazi. Pia ni vitu ambavyo vimenesaida sana kazini.

Kwanza kwa kujihusisha na zile shuguliza timu lakini pia kwa kufanya wawe huru zaidi wanapokua wanapokuwa na mimi kwenye timu yao lakini pia kukusikiliza kila mtu na kuwa tayari pia kukosolewa pale napobidi au kukosoa mtu pale anapokosea kitu. Kwa hiyo mara nyingi ni kwanjia izo.

Muda naushugulikia vipi, kazini kwanza kwa kutoupoteza, sipendi sana kupoteza muda, napenda kila kitu kiwe kwenye mfumo wa muda wake, na mara nyingi sana sio mtu wa stori, stori zisizohusu kazi mara nyingi sio mtu wa kushiriki. Kwa hiyo mara nyingi napenda sana kuutuza muda na kufanya shughuli ambayo natakiwa kuifanya tu.

Ndiyo, ndiyo nimeshai kuona bahari na nisha fanya kazi sehemu ambazo zina bahari. Nisha ishi zanziba kwa zaidi ya miaka miwili, lakini pia Dar Dar es Salaam kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo nisha ona bahari, lakini sio mpenzi wa kuogelea. Kwa hiyo mara nyingi huwa naiangalia tuu, au kwa kupanda boti, kupita juu yake, Lakini siyo sijawai kabisa kujaribu kuogelea kwa namna yoyote.

Kitu cha kwanza nachopenda kuhusiana na mtaa wangu ni utulivu, unatulivu hauna kelele nyingi, haunapurukushani nyingi, umetulia sana. Kwa weko ndo kitu kikubwa ambacho na kipenda. Kitu kingine uwepo wa miti Kwahiyo hali ya hewa kidogo ni nzuri Kilinganisha na seme nilipo kuwa na kaa mwazo miti amna kwahiyo joto kali vumbi pia kali sana.

Mara chache sana, mara chache sana, so mara nyingi, ni kama mara ya mwisho, ni kama wiki moja ilopita, ndo nilifanya asubuhi, lakini badaaye nikaja nikaumwa umuwa, nikawa nimeacha, lakini mpango wangu, ulikua kila asubuhi, niwe nafanya mazoezi, lakini nafikiri, nitarudia pia, tajitahidi, niwe nafanya asubuhi, mara nyingi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba kwenye kila kitu chochote anachotaka kukifanya kwanza ni kujiamini. Aamini ana uwezo wa kuifanya lakini amini pia ana uwezo wa kukifanikisha. Kwa hiyo kujiamini ni nguzo wa msingi sana katika maisha ya mwanadamu popote au kwenye kitu chochote anachokifanya.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimeshawahi kupata, Nishawahi kupigwa pingu kuenda polisi. Huo ni wa kwanza. Ya pili, nimeshawahi kutembea zaidi ya kilomita thelathini kwa ajili ya kuenda kuangalia kivutio. Nishawahi kukutana na mazingira magumu sana ya kutisha lakini nikakabiliana nayo na kutoka. Kwa hio, vitu ni vingi sana.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia yote inayokuja ambayo inaweza kuniongezea kipatu au inaweza kunifanya, nikafanya vitu kwa rahisi zaidi, huwa napenda sana kuitumia. Yaani mimi ni mpenzi sana wa teknolojia. Hata mpaka kufikia hii hapo na kufanya nayo kazi, ni kwa sababu pia ya matumizi yangu wa teknolojia sana.

Kwanza ni kwa kuyapenda, kwa kuhakikisha kwamba mimi sio sehemu ya watu ambao wanayaharibu, kwanza kwa kuyapenda na kuhakikisha pia yako safi muda wote, yako salama, lakini pia uasili wa sehemu hubaki na asilia yake nisiuharibu. Lakini mara chache pia nashiriki katika upandaji miti lakini pia katika kutoa elimu ya umuhimu wa kutunza mazingira yenyewe.

Wakati wa usiku hasw usiku wa manane. Kwa kuanzia saa nane mpaka saa kumi na moja huwa ni muda ambao nakuwa na uwezo mkubwa sana kufanya shughuli kubwa kwa muda mchache lakini kwa usahihi zaidi. Kwa sababu amna kelele mambo yanakuwa yametulia na mm mwenyewe nakuaye m na akilimpia kusabu nakuwa tahari nilishapo mzisha akili.